Siku za mvua huwa na zitumia kwa mambo tulivu na ya kufurahia kwa kawainda. Kusoma hau kujifunza kitu kipya, kusikiriza mziki hau podcast, kupanga mawazo hau kazi, kunywa kinywaji cha moto, kutazama filamu hau kipindi kifupi.

Ndio napenda maua yanavutia kwa rangi nzuri, harufu nzuri na pia maana zake. Maua hunipa hisia ya utulivu na furaha na mara nyingi huashiria upendo matumaini au shukrani kwa mfano waridi huashiria upendo.

Napendelea kitanda kizuri cha wastani hadi laini. Kinanipa faraja hunisaindia kupumzisha mwili na usingizi huwa mzuri zaidi. Lakini si laini sana. Kile cha wastani ni bora kwa mgongo.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shure, baadhi ya zirizo guza zaindi ni, kucheka na marafiki wakati wa mapumziko, warimu walio kuwa wanatia moyo, shuguli za michezo na sanaa, mashindano, ngoma, hau kuingiza ndarasani. Kufahuru mtihani ni rio kuwa na uogopa, hisia ya ushidi na kujivunia juundi zangu.

Ninakipawa cha kusaidia watu kwa maarifa na mawazo. Kwa ufupi ninaweza kuwaeleza mambo kwa urahisi ata yale magumu, kushauri na kutia moyo watu wanapokata tamaa, kusaindia kujifunza masomo lugha hau ujuzi mpya, kutoa mawaso bunifu ya kutatua changamoto.

Napenda kula inje ya nyumbani kwenye maeneo tulivu na safi kwa mfano. Mikahawa midogo ya karibu yenye chakula cha nyumbani na ladha ya asili. Vibanda au mikahawa ya wazi penye hewa safi hasa jioni. Mahali pasipo na kelele nyingi ili kufurahia chakula kwa utulivu.

Napenderea zaidi kushirikiana kuliko kusimamia au kusimamiwa, moja kwa moja lakini kama ni chagua. Kusimamiwa huniruhusu kusaindia wengi kupanga kazi na kuhakikisha kila mtu anafanikiwa pamoja. Kusimamiwa hunisaidia kupata mwongozo, kujifunza zaidi na kuboresha utendaji.

Ndiyo natumia mitandoo ya kijamii lakini kwa uangalifu. Sababu ni kuwasiliana na marafiki na familia, kuwasiliana haraka na kushirikiana habari. Kujifunza na kupata habari kuona mitazamo mbalimbali mwenendo wa dunia. Burundani, vidio, picha, au hadithi zinazo pendeza.

Ndiyo ninafanya jitihada za kugawa taka zangu. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafu kwa kawaida. Taka zinazo weza kuchaka kama mabaki ya chakula, hupandwa na kuingizwa kwenye compost.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa njia zinazojenga kuaminiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa uwazi. Baadhi ya njia ninazozitumia ni kuweka mawasiliano wazi, kushirikiana mawazo yote.

Napiga picha mara chache kwa wakati. Hasa wakati kuna matukio muhimu au kitu kinachonivutia. Mara nyingi ni wakati wa matukio maalumu kama sherehe, safari au mandhari mazuri ya asili. Wakati mwingine ni kuhifathi, kumbukumbu, au kugawa na marafiki.

Nige mpa mtu mwingine ushauri wa kutegemea nguvu zake na kuwa muangalifu katika maamuzi. Baadhi ya ushauri wangu ni haamini uwezo wake, mara nyingi tunauwezo mpubwa kuliko tunavyo fikiria. Jifunze kutoka makosa, makosa ni sehemu ya kujifunza na si kuanguka.

Napendelea zaindi kuamka mapema. Asubui huwa na utulivu, akiri iko wazi na nilaisi kupanga siku na kufanya kazi muhimu kabla ya kelele za siku kuanza. Pia huleta hisia ya nidhamu na mwanzo mzuri wa siku. Hata hivyo, wakati mwingine usiku pia ni mzuri kwa kutafakari, hau kufanya mambo ya ubunifu wa utulivu.

Kwa mtu anaye anza kazi, ningempa ushauri huu muhimu. Jifunze kwa makini, elewa taratibu majukumu na utamanduni wa mahali unapoanza kazi. Jiweke wazi usione aibu kuuliza maswali kufanya hivyo kuna kuokoa makosa. Weka nidhamu na mipangilio.

Napendelea kuenda madukani asubuhi au mapema jioni. Asubuhi maduka huwa na watu wachache, hewa ni tulivu na bidhaa nyingi huwa bado mpya. Mapema jioni ni rahisi baada ya shughuli za siku lakini kabla ya msongamano mkubwa kuanza epuka sana saa za kelele kwa sababu ya foleni na kelele.

Uwenda maktabani mara mbiri handi mara tatu kwa wiki. Hasaaninapo itaji kusoma kwa uturivu, kufanya utafiti, hau kukamilisha kazi bila usumbufu. Napenda masingira ya maktaba kwa sababu hunisaindia kusingatia zaindi.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni wema na eshima. Napenda watu ambao wanajali hisia za wengine. Wanasaidia bila kusubiri malipo. Na wanaelewa wakati muhimu kusikiliza badala ya kuaribu hari ya maneno yasio lazima.

Najihisi mchanganyiko wa hisia kuhusu tadhamini za kazi. Kwa upande mmoja, zinatoa mwanga juu ya wapi umefanya vizuri na ni wapi unaitaji kuboresha. Na hivyo ni zamu muhimu ya kujifunza na kukua. Kwa upande mwingine, zinaweza kuwa shinikizo au ata kuleta wasiwasi.

Jambo muhimu ni rio jifunza kutoka kwa mwalimu au mtu fulani ni umakini na subira. Mwalimu wangu wa shule ya mzingi ariniambia kuwa ata jambo ndogo linaweza kuwa kubwa. Ikiwa ulifanya kwa moyo wote na kwa uthabiti. Irinifundisha kwamba najituma kindogo kila siku kunanza matunda makubwa baadae.

Napenda wanyama wakufungwa, asa humbwa na wapenda kwa sababu ni waminifu, wanaupendo mwingi na nirahisi kuzoea watu. Pia napenda paka kwa sababu ni waturivu, wasafi na wanatapia ya kipekee inayovutia.

Ninapenda muandishi wa vitabu alie makini na anae fahamu historia ya vitabu na wasanii kama agatha kristy kwa sababu alijua jinsi ya kutengeneza siri zenye mvuto na za kusisimua. Pia napenda muandishi wa vitabu aliojali maneno na muundo.

Ningesema napenda kuchanganya kidogo. Napenda kucheza michezo ndogo au ya burudani ili kujiburudisha na kujaribu akili yangu. Lakini pia napenda kutazama michezo hasa ya mipira wa miguu au mashindano ya kisayansi. Kwa sababu kufunuwa mbinu, mikakati na wakati mwingine shauku ya ushindi.

Napenda zaidi chakula chenye ladha tamu na chenye viungo vya asili, kama pilau au wali wa mchanganyiko na mboga na nyama. Kwa sababu ni chakula kinachofanya muundo wa chakula kuwa kamili, ladha, rangi na harufu. Pia napenda matunda ya asili.

Kuweka afya nzuri, ningefanya mchanganyiko wa mambo kadhaa, lishe bora, kula matunda, mboga, vyakula vyenye proteni na wanga mzuri. Mazoezi ya mwili, kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi nyumbani mara kwa mara. Kupumzika vya kutosha, kulala angalau saa saba, au saa nane kwa usiku. Ili mwili upate kupumzika na kupona.

Ninge penda kufunga umbwa. Ninge mchagua kwa sababu ni mulinzi mzuri na pia nilafiki wa karibu sana na binadamu. Ninge mfundisha kuwa mtiifu, kuteza nae wakati wa mapumziko na kutembeza kila siku hili hawe na afya na furaha. Napenda pia jinsi mbwa walivo onyesha uaminifu na upendo bila mashalt.

Ndio nimewahi kuona bahari, nilivutiwa sana na rangi ya maji, harufu ya chumvi na sauti ya mawimbi yanayogonga pwani. Ilinifanya nijisikie mdogo kidogo mbele ya ukubwa na uwasili na kunitia shauku ya kusafiri na kugundua maneno mapya.

Sheree ni nayo penda zaini ni krismasi. Naipenda kwa sababu inareta watu pamoja, familia na marafiki hukutana. Kuna furaa kushirikiana, chakura na kutowa zawandi. Pia kuna hari ya upendo na mashikamano. Inayo fanya kipindi icho kiwe chapekee sana.

Nahisi mchanganyiko wa hisia kuhusu wasilisho. Kabla ya kuanza, mara nyingi huwa na wasiwasi kidogo. Hasa nikijua watu wengi wananisikiliza. Lakini ninapoanza kuwasilisha mambo yakienda vizuri. Nahisi nikijiamini na kuridhika hasa nikiona ujumbe wangu unaeleweka.

Moja ya vitendo vya wema nilivyo fanya ni kusaindia mtoto mdogo kuhishia ndarasani. Baanda ya kuanguka barabarani. Nilihakikisha yuko salama na kumusaindia kufika ndarasani lake kwa wakati. Hii ili nifanya nijisikie furaha sana kwa sababu kidogo nilicho fanya kili msaindia.

Napenda kusoma habari mtandaoni asa kupitia tovuti za magazeti makubwa na mitandaoni ya kijami. Hii inanisaindia kuwa na habari mpya haraka, kuelewa muktava wa matukio na kuchua muenendo wa ndunia bila kusubiri magazeti hau karatasi.

Napenda kutembea maeneo yenye utulivu na maandhari ya asili kama bustani, ufukweni, au sehemu zenye miti mingi. Kutembea huko, hunisaindia kupumzika mawazo, kufurahia hewa safi na kujipa muda wa kufikiria bila usumbufu wa kelele za mji.

Napena mikutano ambayo ni ya kidogo na enye marengo wazi, ambapo kila mtu ananafasi ya kusungumuza na mawazo, ya nashikilishwa kwa wazi. Mikutano kama ni hii, huwa na ufanizi zaindi, inamaanisha ushirikiano na usaidia kila mmoja kuelewa majukumu yake vizuri.

Wakati mkuu wa mpira wa mbizbori ni World Series, unaofanyika kila mwaka nchini marekani. Uwa mashindano ya mwisho ya nayo chukua timu za indiri iki kuu za mashariki na magharibi. Kuwania umbingwa wa mwaka ni chukiyo la furaha kubwa. Lenye ushindani mkari.

Ningependa upepo wa asili. Hasa ule wa mwanzo wa jioni au alfajiri. Upepo huleta hisia ya utulivu, harufu ya asili na hutoa raha ya kuwa nje. Inanipa hisia ya huru na kupumuzika zaidi kuliko kukaa ndani ya chumba chenye AC.

Kuwa na huyano katia kazi na maisha ya kibinafsii ni muhimu sana kwa afya ya akiri, muiri na usiano na wengine. Hapa ni navyo panga. Kueka mipaka, banda ya munda furani wa kazi na hacha baru wa pepe, simu na kazi nyingine za kazini.

Rangi ninayo penda zaidi ni bluu naipenda kwa sababu inanipa amani na utulivu kama kuona anga safi au bahari. Ni rangi inayo husiana na ubunifu na fikra wazi inafaa kwa mavazi, maanthari ya chumba na vitu vya kila siku.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia zinazo burudisha kuimarisha mshikamano wa familia na marafiki. Pia ku anzisha mpango mpya hapa jinsi. Kukaa na familia na marafiki kusherehekea pamoja kwa chakula, keki au burudani. Sherehe za usiku wa mwaka mpya kuangalia mandhari, taa za rangi au hafla za uma.

Kitu kinachofanya nicheke ni hali au mambo yanayoburudisha, akili na hisia. Mfano, michezo ya kuchekesha au vichekesho mtandaoni. Memes, video fupi au komedi. Matukio ya kila siku yenye, upuuzi kidogo. Kama kutokea kitu kisichotarajiwa na kusisimua kwa njia ya kicheko.

Wakati ninapo furahia nyumbani, napenda kufanya mambo ya nayo, ongeza amani, furaha na kupumzika, kusoma vitabu au magazeti, hunipanua ufahamu, kunirusu, kupumzika akili, kusikiliza mziki au kuangalia filamu, burundani, ya ndani, ya nyumba, pengine na familia.

Kazi ninayothamini zaidi ni kazi inayotoa matokeo chanya na inayo leta thamani kwa wengine. Hii naeza kuwa kazi ya kuunda hau kutengeneza kama kuandika kubuni kuunda mirandi yenye manufaa. Kazi ya kushirikiana na wengine kuseindia timu kufanikisha malengo ya pamoja.

Njia ni nazo tumia kupumzika ni mchanganyiko wa mwiri, akiri na burundani. Hapa ni bahathe. Kutembea hau kufanya mazoezi madogo unisaidia mwiri kupumzika na akiri kuwa tulivu. Kusikiriza mziki. Mziki unao nifanya nisa hau mzongo wa mawazo na kujisikia vizuri.

Mafunzo ninayopenda kupata kazi ni ni yale yanayonisaindia kuboresha ujuzi wangu, kuongeza tija na kufanikisha kazi vizori, mfano, uongozi na usimamizi wa timu, kujifunza jinsi ya kuongoza, kuhamasisha na kushugulikia changamoto za timu.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni chakua chenye ladha nzuri, rahisi na kinacho nipa nguvugufu. Mfano, chakura chanyumbani. Kama wali na maharagwe. Ugali na mboga au wali na samaki. Chakula cha haraka mara nyingine napenda baga, pizza, au chips.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda kwa njia inayonifanya nipumzike, nijaze nguvu na niongeze tija. Kula chakula cha mchana kwa utulivu, chakula kizuri, huchangia nguvu na akili safi. Kutembea kidogo kupumua hewa safi.

Gramu za simu ninazotumia kila siku ni zile zinazonisaidia kushughulikia kazi mawasiliano na burudani. Mfano, Whatsapp, Telegram, Signal kwa mawasiliano na familia, marafiki na wenzangu kazini. Kalenda au planas kupanga ratiba, mikutano na malengo ya siku.

Ndiyo napenda kula popcorn ni rahisi na haraka hupatikana kwa ladha mbalimbali, chumvi, siagi, karamel, au tangawizi. Ni bora wakati wa kuangalia filamu au burudani. Hupatia furaha ndogo na unyenyekevu wakati wa mapumziko.

Mchezo ningependa kujaribu ni skydiving, kuruka kutoka hangani na palasuti. Kwanini ningependa kujaribu? Kwa sababu ni msisimuko wa hari ya juu na changamoto ya kimandri. Huongeza uhakika na kukabiriana na hofu na kujaribu kitu kipya.

Kuanzisha mulandi mpya wakazi kuna itaji mpangirio, nidhamu na uwangarifu wa hatua kwa hatua. Hapa ni jinsi ninavyofanya. Chambua rengo la mulandi kuwelewa ni nini kinatakiwa kufanikishwa na kwa nini ni muimu.

Kushugulikia udhaifu kazini ni muimu. Hili kuboresha tija na ukuaji binapsi. Hapa ninabiofanya. Kutambua udhaifu kwanza natambua ni maneno gani ninayoitaji kuboresha kama mawasiriano kupanga muda au ujuzi marumu.

Wakati wa mapumziko kazi ninapenda kutumia muda kwa njia inayonifanya nipumzike, nijaze nguvu na kuendelea kuwa na tija. Hapa ni baadhi ya mambo ninayofanya. Kula au kunywa kitu kidogo kama chai, kahawa au chakula kidogo cha mchana.

Leo hapa sasa hakuna uwezekano mkubwa wa mvua. Tofauti na siku zingine za mvua ulizokuwa umeambiwa hivi majuzi kwa maeneo mingine ya Nairobi. Hali ya hewa ni safi na jua linawaka hasa mchana na usiku inakuwa baridi kidogo. Ningependa pia utabiri wa hali ya hewa ya kesho au wikin zima. Ninawezakupa mstari wa siku tatu au saba.

Kusubiri kwenye mstari kunaeza leta hisia mchanganyiko kulingana na hali ya mda. Huchoka kidogo hasa ukiwa mstari ni mrefu na kusubiri kunachukua mda. Uvutio wa mda mara nyingine napendelea kutumia mda kusoma kusikiliza na kuangalia simu ili kupunguza uchovu.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Google kwa sehemu ya alfabeti kwa sababu ubunifu wa bidhaa na huduma kama Google Search, Google Map na Gmail. Ambazo ni muhimu sana kwa mawasiliano na ufahamu. Kuzingatia usalama na faragha. Ingawa kuna changamoto wanajaribu kutoa sana za kudhibiti faragha kama Google Account Security.

Napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi, sababu ni haraka na rahisi kufika, unaeza kuona habari mpya mara moja bila kusubiri gazeti. Mchango mpya wa vianzo mbalimbali, unaeza kulinganisha habari kutoka nchi tofauti au vianzo vingi.

Mkate ninayopenda zaidi ni mkate wa kienyiji au mkate wa zabibu. Sababu ni unaafya zaindi kuliko mkate wa kawainda wa wheat brand. Unaratha nzuri, laini na unaeza kuliwa na mambo mengi kama siyagi, jamu au chakura chasubui.

Napenda kuchukua hatua ndogo ndogo za kulinda mazingira kila siku. Ili kusaidia afya ya dunia na maisha ya baadaye. Hapa ni baadhi ya njia ni nazotumia. Kupunguza matumizi ya plastiki, kutumia mfuko na kitamba au chombo kinachoweza kutumika tena badala ya plastiki.

Napenda kucheza michezo ya video inayo changanya burudani na changamoto ya akili mfano. Michezo ya kusuluhisha matatizo michezo ya kushirikiana na wenzangu hondain multiplayer games kama FIFA Among Us. Kwa sababu huchanganya burudani na kushirikiana marafiki.

Ndiyo napenda chakula kitamu sababu ni kina nifurahisha hisia na kunipa furaha ndogo wakati wakura, kinaweza kuwa chakura cha nyumbani au kitamu cha haraka kama keki au matunda matamu. Huchangia mchango wapurundani wakati wa mapumziko au kusherekea kitu.

Lengo langu na munda murefu kazini ni kukua na kufanikisha maendeleo binafsi na yatimu hapa baadhi ya vipengele. Kuimarisha ujuzi na marifa kuwa mtaram zaindi katika kazi yangu, kutifunza teknolojia mpia au kupata mafunzo ya kina. Kuchangea mafanikio ya shirika kuakikisha mirandi ya kazi inafanikisho na ufanizi na kuwa bora wa hari ya juu.

Ndio nimewahi kutembelea ziwa na mto. Hii ni baadhi ya uzoefu wangu. Ziwa. Napenda kutembelea maziwa kwa sababu ni mahali tulivu pazuri na unaweza pumzika kuogelea kidogo au kufurahia mandhari ya maji na miti. Mto, napenda kutembea kando ya mito, au kufanya pikiniki, kwani huleta furaha, michezo ya maji, mazungumzo ya familia, au marafiki.

Baanda ya siku ndefu na pumzika kwa njia zinazo saindia mwiri na akiri kurundi kuwa fresh. Hapa ni baadhi ya njia. Kupumzika kwa usingizi mzuri, kurala mapema au kupata kipumzika cha mchana hiri mwiri ujaze ngufu. Kusikiriza mziki hau kuangalia filamu. Murundani ndogo unisaindia akiri kupumzika na kuondoa stress.

Napanga kazi zangu kwa njia inayoongeza taji, ufanisi na uwiano kati ya kazi nzito na rahisi, hapa ni jinsi ninavyofanya. Orothesha kazi zote. Kwanza naandika kila kazi kubwa au ndogo ili isipoteze kitu. Weka vipaumbele, nifanye kwanza kazi muhimu zenye muda fupi wa kukamilika au zinaongeza thamani zaidi.

Napenda kununua vitu mtandaoni na dukani. Kulingana na aina ya kitu ninachohitaji. Mtandaoni. Kuna vitu kama nguo, vifaa vya teknolojia, au bidhaa ambazo ni rahisi kulinganisha bei, ni rahisi na huokoa muda dukani. Moja kwa moja. Kwa chakula, viatu au vitu vinavyohitaji kuviona au kuvijaribu kwanza ili nijiridhishe na ubora wake.

Napenda kufanya mambo yanayo leta fura karibu na kumbu kumbu mzuri nikiwa na familia yangu. Kama kula pamoja, kushiriki chakula cha nyumbani na kuzungumuza kuhusu siku yetu, kuzungumuza na kucheka, mazungumzo ya kawaida na vicheko huimarisha mahusiano. Kutazama filamu au tv pamoja. Burudani ndogo inayoleta karibu.

Napenda kuona maendeleo yanayo boresha maisha ya watu wote katika jamii. Hasa haya, elimu bora kwa wote. Watoto na vijana wapate elimu yenye ubora na fursa sawa. Huduma bora za afya. Hospitali zenye vifaa. Huduma nafuu na afya ya akili kupewa kipau mbele.

Juisi ninayo ipenda zaidi ni juizi ya machungwa. Ninayapenda kwa sababu ina latha tamu yenye ukakazi kidogo ni fresh na ya kuburundisha asa wakati wa joto. Ina vitamin C nyingi nzuri kwa afya. Inapatikana kwa urahisi na inakwenda vizuri na chakura cha asubuhi.

Naboresha michakato ya kazi kwa kuzingatia ubora ushirikiano. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kuchambua mchakato uliopo. Naangalia ni wapi kuna ucheleweshaji kurudia kazi au makosa. Kuweka viwango na taratibu wazi. Kufafanua hatua za kazi. Ili mtu afanye kwa mwelekeo mmoja.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani lakini si kwa kila kitu. Ningependa kwa sababu kulikuwa na nguvu nyingi na wasiwasi kidogo. Muda mwingi wa kujaribu mambo mapya bila hofu. Furaha rahisi na ndoto kubwa.

Ndiyo nimewai kulima. Kilimo ni kazi yenye thamani kubwa sana. Uzoefu wa kulima hunifundisha, subira na uvumilivu. Mazawa ya kua raka. Yanahitaji muda na uangalizi. Ukaribu na asili. Ardhi, mvua, na jua vina maana kubwa zaidi.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi hufanya haya, kushukuru, kuchukua mnua kutafakari maisha, afya na mafanikio mandogo niliopata. Kutumia muda na familia hau marafiki, kula pamoja, kucheka na kushiriki kumbukumbu nzuri.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kuchukua tahadhari za msingi na za kisasa. HIvi ndivyo ninavyofanya. Kutumia nenosiri imara, nenosiri refu lenye herufi kubwa na ndogo. Namba na alama. Na situmii neno siri moja kila mahali.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kukaa au kupumzika. Kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika, kushirikiana na kufurahia burudani. Hapa ni sababu ni mahali pa familia kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka au kusherehekea matukio madogo. Pili, burudani kuna tv, muziki au vitabu vinavyo isisha burudani ya nyumbani.

Mafanikio ni nayopata kazini mara nyingi ni yale aya nayo nipa furaa, kulithika na isia ya mafanikio binapsi na ya timu, mfano. Kukamilisha mirandi kwa wakati. Ninapo maliza kazi kubwa hau murandi kwa ubora, inanipa kulithika kubwa. Pili, kutua msanda kwa wenzangu, kuona wengine wanafanikisha kazi kwa msanda wangu na mafanikio pia.

Ndiyo ninaifadhi vitu vyenye thamani kwa sababu vina husiana na usalama. Kumbu kumbu hau mari muhimu hapa ni baadhi. Vitu vya fedha, kama fedha, paspoti, hau cheti muhimu. Huifadhiwa mahari sarama kama sandukura mari hau benki. Vitu vya kumbu kumbu, picha, zawandi, hau barua za kihisia. Huifadhiwa kuangarifu hili kukumbuka matukio muhimu.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni daizi za starehe na zinafanya nijisikie vizuri, kulingana na hafra. Jinsi au suruari, nyepesi na t-shirt au shati ra kawainda laizi starehe na rahisi kusunguka. Suruari au sketi, mara nyingine, braus su jaketi, hiyo hunisaindia kuonyesha heshima na kitarumo.

Wakati ninapo itaji msaanda kazini, ninachukua hatua za kujenga usaidizi kwa uufanisi na haraka. Hapa ni njinzi ninavyo fanya. Kutambua tatizo kwa uazi, kueleza vizuri ni nini kinacho itaji msaanda, hili mtu anayeweza kusaindia afaamu haraka.

Keki ninayo penda saindi ni chokoleti keki, lakini pia napenda aina zingine kuringa na na hari. Cheese keki, latha, laini na krimi, hasa ikiwa matunda kama strawberry hau blueberry. Karoti keki ina latha ya kipekee, si tamu sana. Fruitcake mara nyingine napenda keki yenye matunda asili hasa wakati wa sikukuu au sherehe maalum.

Kitabu ni nacho penda ni, Chukira Mockingbird. Sababu ni inashughulikia maswara na kinjamii haki usawa na mandiri yanayofaa kwa kila mtu. Andithi ya kuvutia, inachanganya maereso ya maisha, ya watoto na changamoto za watu wazima kwa manamna ya kufutia.

Sera muhimu ya kampuni inayiona ni suara la usarama, uwazi na ustawi wa wafanyikazi. Hapa ni bahati ya sera sinazo dhaminiwa zaindi. Usarama kazini. Kuwakikisha kila mfanyikazi ana mazingira sarama bila atari za atari au madhara.

Napendelea shati au tishati kulingana na hali na tukio. Shati; napendelea shati ninapohitajika kuonekana kitaalamu au kama kuna kazi au kwenye sherehe, kuongeza heshima na muonekano mzuri. Tishati; Napendelea tishati kwa maisha ya kila siku au burudani kwa sababu ni rahisi, starehe na inafaa kwa kazi zisizo rasmi au michezo.

Lugha ningependa kujifunza ni kijapani sababu ni fahisi na tamaduni za kipekee. Kijapani kina utamaduni wa kipekee na fahisi yenye mavuto. Fursa za kazi na elimu. Kujua kijapanisi kunafungua milango ya kazi kusoma au kusafiri japani.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki, lakini napendelea vifaa vya mwanzoni au rahisi kujifunza. Hapa ni baadhi ya mapendeleo yangu. Piano au keyboard, ni rahisi kujifunza misemo ya msingi na inatoa ladha nzuri ya muziki. Gitaa, ni rahisi kubeba, huleta burudani na unaweza kucheza nyimbo rahisi.

Mahari ninapoishi ni nyumba yenye utulivu na mazingira mazuri, ambayo hutoa usalama starehe na faraja, hapa ni baadhi ya sifa zake, utulivu. Eneo limepangwa vizuri, hakuna kelele nyingi na ni rahisi kupumzika, maandhari ya asili, kuna miti maua za sehemu zawazi zinazofanya mazingira kuwasafi na yenye furaha.

Natumia simu yangu zaindi kwa mawasiriano na kupata taarifa. Haya ndiyo matumizi makuu. Kuwasiriana, kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia wasapu au telegram kuwasiriana na familia, marafiki na kazini. Mtandao na habari. Kusoma habari, kutafuta taarifa na kujifunza mambo mapya. Kazi na kujipanga. Barua, pepe, kalenda, notes na hasa kazi.

Ujuzi ni ngependa kujifunza ni ujenzi wa tekinolojia na ujuzi wakibinafsi unaosaindia maisha na kazi. Hapa ni baadhi ya mifano. Ruga mpia, kijapani hau ki china. Hii ni kuongeza furuza za kusafiri kazi na mawasiriano. Uongozi na usimamisi. Jinzi ya kusimamia timu, kupanga mirandi na kushugurikia changamoto kazini.

Natumia muda wangu wa bure kwa kupumzika, kujifunza na kufurahisha, kulingana na hali muda niliyopo nao. Haya ndiyo ninayopenda kufanya. Kusoma, vitabu makala huwa habari zinazo, panua marafiki yangu. Kusikiliza mziki au kuangalia filamu, hunisaindia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kutembea au kufanya mazoezi mepesi kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Kutumia muda na familia au marafiki kuzungumza kucheka au kufanya shughuli dogo pamoja.

Kuna njia kadhaa ninazotumia kuongeza uzalishaji kazini na maisha ya kila siku. Moja; kupanga kazi kabla ya kuanza, kuandika orodha ya kazi na kuweka vipaumbele kila siku. Kuzingatia muda, kutumia muda kwa uangalifu, kuepuka kuchelewesha kazi na kuzingatia kazi moja kwa wakati.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua mda kidogo kila saa au nusu siku kufuatilia mafanikio madogo. Hii ina saidia kuongeza furaha tija na matazamo chanya. Mfano, andika mafanikio madogo. Hata kama ni kazi ndogo tu, kumbuka kila jambo lilio fanikishwa. Pumzika kwa ufupi. Dakika tano au kumi kila baada ya kazi nzito. Huongeza nishati na umakini.

Ndio ninafanya namna fulani ya kufunga nyumbani, lakini mara nyingi nikiwa njia rahisi ninazoweza kudhibitiwa. Hapa ni baadhi ya njia: kufuga wanyama mdogo, kama paka, mbwa au ndege ndogo. Katika sehemu ilio fungwa na salama ndani ya nyumba.

Ndiyo napiga kura pale ninapokuwa na hakika ya kufanya hivyo. Hii ni muhimu kwa sababu inatoa sauti yangu, ni njia ya kushikilia maamuzi ya jamii au nchi. Kuchagua viongozi bora ni fursa ya kuchagua watu wenye maono na uandirifu wanaoweza kuongoza vizuri.

Ndoto yangu kubwa ni kueza kufanikisha marengo makubwa, binafsi na ya jamii huku nikibaki na furahs na usawa wa maisha. Hapa ni bahadhi ya vipengere, maendeleo binafsi, kuwa mtaalamu katika ujuzi wangu, kujifunza kila wakati na kuwa na usoefu mpana wa maisha, kuchangia njamii, kuona njami ikipata erimu, ajira, usarama na fursa sawa kwa wote.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, safi na penye amani ambapo naweza kupumzika na kufikiria kwa utulivu, mfano. Mahali penye asili, karibu na miti, bustani, ziwa, au mto. Hunipa hewa safi na utulivu wa akili. Mahali pasipo na kelele nyingi, hunisaidia kuzingatia mawazo na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi hupenda kuenda sinema labda mara moja au mara mbili kwa mwezi. Sio kila wiki. Ila nikijisikia kuna filamu nzuri sana hasa ya kusisimua au vichekesho. Basi najipanga. Wakati mwingine napenda tu kutazama nyumbani kwa utulivu.

Napenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu. Kwanza utulivu wake si wa kelele sana hasa jioni. Pili, watu wake ni wa kirafiki mkiamkiana tu unahisi uko nyumbani. Pia napenda kuwa huduma muhimu ziko karibu kama maduka mandogo na usafiri si shinda.

Mimi uhifathi pesa benki na kidogo kwenye simu. Benki ni salama kwa akiba ya muda mrefu. Alafu simu ni rahisi kwa matumizi ya kila siku au dharura. Pia ujaribu kuweka akiba kidogo kidogo lakini mara kwa mara. Hata kama si kiasi kikubwa.

Likizo yangu ya ndoto ni ile ya utulivu na uzoefu wa kipekee. Ningeenda mahali penye bahari safi, labda kiziwa chenye mchanga mweupe. Asubuhi ningeamka bila alarm, nipate kifungua kinywa cha pole pole, kisha kutembea ufukweni au kuogelea. Mchana kidogo ningechunguza tamanduni za wenyeji, chakula cha asili, muziki na historia yao.

Kira siku mimi utumia usafiri wa uma mara nyingi matatu. Kwa sababu ni raisi na unapatikana kilaisi. Wakati mwingine, kama umbali ni mfupi, unatembea kwa miguu. Inanisaindia afya na pia kufikiria kidogo.

Kwa kawainda mimi hulala kama masaa sita hadi saba kwa usiku. Sio kamili kila siku, lakini nikifikia hapo nahisi akili iko sawa na nguvu zinarudi. Nikilala chini ya hapo, mwili huanza kulalamika kidogo.

Uchezaji bora wa mpira wa kikapu hutegemea mtazamo wa mtu, lakini mara nyingi majina haya hutajwa sana. Michael Jordan, wengine humwita GOAT. Alikuwa na ushindi wa ajabu, alishinda mataji mengi ya NBA, na alikuwa na athari kubwa duniani kote.

Ndio nimewahi kufikiria. Ningependa kuanza biashara ndogo inayoendeshwa mtandaoni. Labda ya huduma au mauzo ya bidhaa kwa sababu gharama za kuanza ni ndogo na inaruhusu ubunifu. Cha muhimu kwangu ni iwe biashara inayotatua tatizo halisi na inaweza kukua taratibu bila presha kubwa.

Wakati wa wasiwasi, huwa na jaribu kurundisha utulivu hatua kwa hatua. Kwanza na pumua kwa kina, pumzi, ndefu ndani, kisha nje pole pole. Inanisaidia sana kuliko ninavyo onekana. Pili, najitenga kidogo na kilele, simu, habari nyingi, au watu hata dakika chache. Pia kutembea hufanya mazoezi mepesi, hunisaindia kuachia mawazo mazito.

Napenda vyote viwili, lakini kwa sababu tofauti, kuandika kwa mkono, kuna nipa utulivu, kuna nisaindia kufikiria kwa kina, ni nzuri sana kwa mawazo mapya kupanga mipango hau kuandika hisia, kuandika kwa kompyuta, ni haraka, nadhaifu, na laisi kualili, asa kazi ndefu au vitu vinavyo itaji kutumwa.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kudumu. Sianzi jimu makubwa kila siku. Bali nahakikisha mwili unasogea kwa kawaida. Kutembea kasi kwa dakika ishirini mazoezi mepesi ya nyumba kama squats push up wakati mwingine huruka kamba au kufanya mazoezi ya tumbo kwa dakika chache kabla ya kulala hunyoosha mwili stretching hili kupunguza uchovu.

Mara nyingi mimi hutumia programu zinazorahisisha maisha au burudani, kwa mfano. Programu za mawasiliano, WhatsApp, Telegram, au simu ya kawaida ili kuwasiliana na familia na marafiki. Mitandao ya kijamii, Instagram au Twitter, kuona habari, burudani na mitazamo tofauti.

Chakula cha dhati ninachopenda ni ugali na samaki wa kuvua. Ugali ni kitoweo cha msingi. Kina kufanya ujisikie umejaa na samaki utoa ladhaa nzuri pamoja na viruthubishi. Pia napenda mboga za majani. Kama sukumawiki au mchicha kando yake. Hufanya mlo uwe kamii zaidi.

Mziki ninaousikiriza mara nyingini mchanganyiko wa aina tofauti, kulingana na hari ya moyo. Gospel hau mziki wa kiroo. Unapohitaji utulivu kuamsha moyo au kujiweka katika mtazamo mzuri. Wakati mwingine mziki wa dunia, instrumento unapo kuwa unataka umakini au kupumzika bila kerere za maneno.

Kushughulikia muda wa mwisho ni kuzingatia nidhamu na kupanga mapema. Hapa ndiyo jinsi ninavyo fanya. Kupanga kazi mapema ni kujua muda wa mwisho ugawa kazi ndogo ndogo badala ya kusubiri mwisho. Orodhesha vipaumbele. Najua ni kazi gani lazima iishe kwanza, ni zipi zinaweza kusubiri kidogo.

Somo nililopenda shule ilikuwa sayansi asa ba irojia. Nilipenda kwa sababu inanifundisha kama mwili wabinandamu unavyo fanya kazi, mimea na wanyama. Nilipenda majaribio kuona matokeo ikiwa tofauti na kusoma tuvitabu.

Napenda kufanya mambo katha na marafiki zangu, kuringana na mundu yetu, kutembea pamoja hau kuenda kwenye kifteria kuzungumza na kucheka, kuangalia firamu hau michezo kama cinema au mechi ya mipira wa mugu ufanya kuwa na burundani, kicheko na vichekesho kucheza michezo midogo hau kujaribu changamoto mtandaoni.

Juma tano ni siku ya tatu ya wiki.

Pithahau hunduma.

Anayenunua au kutumia huduma.

Ukosefu wa baridi.

Kitengo kilicho wekwa hauku undwa.

Huduma au mawasiliano.

Mimea au majani.

Matunda au viungo.

Hali au matokeo.

Shirika au biashara.

Kupumzika hao burundani?